Naam, nina ninaweka picha zangu kwenye mitandao, mitandao ya kila aina, mtandao wa whatsapp, pale kwenye status, mtandao wa instagram, mtandao wa facebook, mtandao wa twitter na mitandao nyingine, mtandao wa threads na picha zangu kuziweka mtandaoni wakati mwingine kujulisha tu watu kwamba mtu huyu, yuko na yuko salama na wakati mwingine ninaeka picha mtandao kupitisha ujumbe fulani Tuseme pengine nimekuwa katika sherehe fulani, mkahawa fulani, ama nikifanya shughuli fulani na hapo ndipo unapata nimeweka picha yangu kwenye mtandao Lakini sio kila mara, ni wakati mmoja tu. Wakati ambapo nimejisikia na wakati ambapo nimeona ni muhimu au wakati ambapo nimeona ni lazima niweke picha yangu kwenye mtandao, na kwa hivyo ndio ninaeka picha zangu mitandaoni.